Mimi huwasiendi maktabani mara nyingi kwa sababu kwa sasa inapata taarifa nyingi kupitia mtandao na vifaa vya teknolojia. Hata hivyo huwa naenda maktaba mara chache sana labda mbara moja inapohitajika utulivu wa kusoma au kufanya utafiti maalumu. Ninapokuwana maktabani mimi hupenda maziringira yake yakiwatulivu kwa sababu hunisaidia sana kuzingatia zaidi bila kelele. Maktaba pia hunipa nafasi ya kusoma vitabu kwa umakini na kujifunza kwa kina bila usumbufu wa kawaida wa nyumbani. Ingawa siendi mara kwa mara, bado na idhamini maktaba kama mahali muhimu pataarifa na kujifunza.

Napendelea kuvaa viatu vya kawaida ambavi vinanipa faraja ni napotembea kufanya shuguli zango za kila siku bila kuhumiza mguu Viatu vya michezo ni navipenda sana kwa sababu ni vyepesi na vinafaa kutembea zinanifaa kwa kutembea kwa muda mrefu bila kuchoka haraka Mimi sipendi viatu vya vizito vya kubana maguu na kwa sababu unifanya nijisikia kutokuwa na uhuru niyapote mbea Napenda viatu vinavyodumu kwa muda morefu pia Ambavyovinaweza kufuzivalia katika mazingira tufauti bila kuharibika haraka Pia napendelea viatu vyenye muundo rahisi lakini mzuri Ambafu vinaweza kuendana na nguo nyingi zininaazovaa Kwa jumla, viyatu, nina vionipu faraja uimbaweo niraisi kuvivaa, diva nina vipendelea zaidi katika maisha yangu ya kila siku.

Rangi yangu ya kupendezwa zaidi ni rangi nyekundu kwa sababu inanipa hisia ya nguvu na ujasiri na amasa pia katika maisha ya kila siku. Nimeipenda rangi hii kwa muda mrefu kwa sababu hunifanya nijisikie mwenye kujiamini na mwenye msisimuko sana. Rangi ya nyekundu pia hunikumbusha mambu ya shauku, bidii na moyo wa kutopenda kushindwa katika ninachokifanya. Kila ninapoiona rangi hii katika mavazi au vitu vya kawaida pia hunifanya nijisikie niko hai na pia mwenye ari kuendelea mbele. Pia naihusisha rangi nyakundu na mambo ya furaha yana kumbukumbu nzuri ninapopitia maishani mwangu. Kwa ujumla rangi nyekundu ni rangi inayonipa motisha, nguvu ya ndani na hisia ya kujidhamini kila siku.

Ndio, mimi hufuata matukio ya kimataifa kwa sababu hunisaidia kujua kinachoendelea duniani katika michezo, siasa, na maswala mingine muhimu. Mara nyingi mimi husoma matukio haya kupitia mtandao kwenye rununu yangu kwa sababu ni njia rahisi, ya haraka na inayopatikana muda wowote. Kupitia rununu ninaweza pia kupata taarifa kwa hivi karibuni bila kusubiri muda mrefu kama hivyo kwa vyombo vingine vya habari. Kufuatilia matukio ya kimataifa pia hunifanya nijisikie nimeunganishwa na dunia na kunipa uelewa mpana wa matukio ya kimataifa. Pia hunisaidia kuwa na mada za kuzungumza na wengine na pia kushiriki maoni kuhusu yanayoendelea ulimwenguni. Kwa jumla, kutumia mtandao kwenye rununu kufuata matukio ya kimataifa ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku.

Naam napenda sana mwezi wa disemba, kwa sababu ni nafasi ya kupumzika baada ya mwaka mrefu na kazi na shughuli nyingi. Mwezi huu unifuraisha kwa sababu ya sherehe ya krisimasi ambapo, familia huungana pamoja kwa upendo, amani na mshikamano mkubwa. Disemba pia hunikumbusha umuhimu wa kuwa na familia karibu na kushirikiana kwa chakula, kucheka pamoja na kuimarisha mahusiano ya kifamilia. Pia napenda hali ya furaha inayotawala kila mahali. Watu wakiwa na nyuso za tabasamu na mioyo ya kushukuru kwa mwaka uliopita. Mwezi wa disemba pia, hunipa hisia ya matumaini mapya, faraja ya moyo na maandalizi ya kuanza mwaka mpya kwa nguvu na malengo mapya.

Mimi husherekea mwaka mpya kwa utulivu ni kia nafamilia na marafikia kwa kathibu. Uwa tunashukuru kwa mwaka uliopita na kuomba baraka za mwaka unakuja. Mara nyingi, mimi hukaa nyumbani ya sehemu tulivu. Tukila pamoja na kuzungumuza kuhusu maisha tuliopitia katika mwaka uliomalizika. Na penda pia kutumia muda huo kutafakari mafanikio na changamoto na pia kueka malengo mapya ya kujiboresha katika mwaka mpya. Wakati mwingine uangalia vipindi maalumu, vya sherehe au kushirikiliza mziki wataratibu, unaoleta isia na za matumaini. Sherehe yangu ni mwaka mpya si ya kelele nyingi, bali ni ya furaha ya ndani au na shukrani kwa uhai, na fursa mpya.

Mimi hufanya mazoezi yangu jioni kwa sababu huu ndio muda ninaojisikia huru zaidi bada ya kumaliza shughuli za mchana. Napenda sana kufanya mazoezi jioni kwa sababu, mwili wangu huwa tayari umeamka vizuri na akili imetulia ikilinganishwa na asubuhi. Mazoezi ya jioni hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo uliokusanyika siku mzima na kunifanya nijisikie nafuu kabisa. Pia hunipa nafasi ya kuzingatia mazoezi bila haraka na shinikizo la majukumu mengine. Bada ya kufanya mazoezi jioni, mimi hujisikia nimechoka kwa njia nzuri na usingizi wangu huwa mzuri zaidi usiku. Kwa jumla mazoezi ya jioni hunifaa zaidi na pia hunipa furaha na utulivu wa akili. Na pia mwili.

Mimi hupenda sana juisi ya tufaha kwa sababu ina ladha tamu ya asili na unipa hisia ya ubiche ninapoikunywa. Juisi ya tufaha unifurahisha na kwa kuwa si nzito sana tumboni na pia unifanya nijisikie mwepesi baada ya kuiinywa. Pia napenda juisi hii kwa sababu ina manufaa ya afya na unisaidia kupata nguvu kidogo wakati wa mchana au jioni Ninapoinywa Ninapokuwa na kiu juisi ya tufaha Uwa chaguo langu la kwanza kwa sababu hunipoza na kuridhisha kuniridhisha ladha yake pia ni laini na unifanya ninywe niweze kuinywa wakati wowote bila kuchoka au kusikia usumbufu Kwa jumla, juisi ya tufaha ni kinywaji ninachokipenda na ninachofurahia sana katika maisha yangu ya kila siku.

Hali ya hewa ambayo ninaipenda ni hali ambayo si joto sana na pia si baridi sana. Sipendi hali ya hewa ambayo ni baridi sana napenda hali ya hewa ambayo ina joto wastani na pia sipendi, sipendelei mvua. Kwa sababu mvua saa zingine inatatiza shughuli zangu. Napata kuwa shughuli zangu siwezi zifanya kwa utaratibu, inatatiza, inafanya niweze kuzifanya saa zingine kwa hivyo inaharibu utaratibu wa saa. Napenda hali ambayo ni tulivu na ina upepo, upepo wa wastani. Inanifanya nijisikie vizuri inafanya nifanye mambo yangu kwa utaratibu. Na kama ni kufanya mazoezi naweza fanya mazoezi yangu vizuri bila shida yoyote.

Ndiyo, napenda kuogelea kusababu unipaisia ya uhuru na unisaidia kupomzisha mwili na akili kwa wakati moja. Hata hivo, kwa sasa siwezi kusema kuwa mimi ni mutalamu kuogelea kusababu bado sijejifunza kwa kina, bimbi nuzote ni nazoyitajika. Ni naogelea kwa kiwango tucha kawaida Lakini kwa ajili ya burudani na kujifuraisha kuliko mashindano au mazuwezi ya kita alamu Kila ni napopata nafasi ya kuogelea mimi hujisikia vizuri na mwili wangu upata nafuu baada ya kuwa majini Ningependa siku moja kujifunza kuogelea vizuri zaidi ili nijiamini zaidi nikiwa majini.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki kwanza kabisa ni napenda kupunguza matumizi yake kwa ujumla kununua vitu ambavyo si vya kutumia kwa wakati ya moja Napenda kununua vitu ambavyo naweza kuvitumia mara nyingi kwa saa kama ni plastiki na nunua kama ni chupa naeza kutumia kwa kazi ingine na ingine ili kupunguza kutupa chupa za plastiki ya makaratasi. Jambo la pili ambayo ni natumia matumizi ya plastiki kama nimesema ni kupunguza kununua vitu. Napenda kununua chupa pia badala ya plastiki. Napata kuwa chupa ni ngumu sana kuitupa. Na nikinunua chupa naenza kuitumia kama vile kuekea mafuta, kuekea maji ama vitu ambavyo. Kwa kawaida ningevitumia kwenye plastiki alafu pia napenda pia baada ya kutumia plastiki napenda kuzichoma badala ya kuzitupa Ninaziweka pamoja ninazitupa kwa sahemu ninazichoma kwa sahemu ambayo imetengwa ya kuchoma vitu ni hayo tu kwa sasa.

Na pendelea kuvaa ndevu. Sipendelei kunyowa. N penda kuvaa ndevu kwa kuwa. Ndevu zangu si huwa hazimei kwa ukubwa sana. Hazijazi uso wangu kama watu wengine. Ni napenda kunyoa tu kwa vipande vipande Lakini sana sana mi hupenda sana kuvaa ndevu Napata kuwa nikivaa ndevu pia nataka ziwe safi Napenda pia kuziosha na kuzitunza vizuri Kunyoa pia kama ni kunyoa si kunyoa zote ni kunyoa kwa utaratibu Kunyoa vipande kama kuna vipande ambavyo vimekua kubwa sana napenda kuvipunguza tu si kuvinyoa vyote.

Wakati kuna msongo wa kazi, mi hupenda kueka taratibu kwa haswa kupanga ni kazi ambayo, ni kazi ipi ambayo ni ya dharura, kazi ipi ambayo inaitajika haraka, ambayo lazima ifanyike. Na napenda kuanza na hizo kazi hili, zisinisumbue wakati zinaitajika haraka. Na pia napenda kupanga kazi wakati, kupanga kazi, kulingana na kazi ambazo ni ngumu, naeza sama ni ngumu, napenda kufanya hizo, kuanza na kazi ambazo ni ngumu, alafu kumalizia na kazi ambazo naeza sema ni rahisi. Kwa hivyo, mimi hupenda kazi ngumu alafu kazi raisi, lakini kama kuna kazi ya dharura, napenda sana kuanza na kazi ya dharura. Hivyo, nikifanya hivi, napata kuwa, ninamaliza kazi yangu, mapema, na naifanya kwa ustadi mkubwa zaidi. Na inapunguza pia kazi, inapunguza kazi ama udharura. Inanifanya niwe na amani na utulivu wakati nikimaliza kazi za dharura na kazi ngu naeza sema ni ngumu. Nikibakisha kazi rahisi napata kuwa naeza ifanya kwa masaa kidogo na hizi hazinipi msongamano ama hazinipi kazi mingi. Ndio.

Mimi hupenda sana mchezaji ambaye anaitwa Bukayo Saka. Bukayo Saka anachezea timu ya asenali na anacheza mpira wa kandanda. Napenda mchezaji huyu kwa kuwa ana umaarufu mkubwa haswa kwa watoto. Na napenda pia ustadi wake kwenye mpira wa kandanda. Napenda kuwa mchezaji huyu. Mchezo wake ni mzuri sana na kila anapoingia kwenye mchezo wa kandanda anaweza kubadilisha mpira kabisa na kufanya mpira uwe wenye kuburudisha na mpira wenye kuburudisha na tunaweza kushinda, pia anapenda kufunga mabao ama kusaidia kufunga napenda kuwa kuwa bukayo saka ni mwenye ustadi sana kwenye mchezo wake na anapenda sana kucheza vizuri mchezo huo.

Ndiyo, nimewai nunua tikiti za Tukio. Tukio ambalo niliweza kulinunua ni Tukio za wimbo, za nyimbo ama Tukio za filamu. Nilipenda sana filamu ambalo ambayo nilienda kuiona. Ilikuwa muda kidogo mbali kidogo lakini nilifurahia sana. Na ningependa kununua pia tikiti siku nyingine Ama kwenye siku za usoni ninge nina penda nina tamani kununua tikiti kuenda kuona Tukio Tukio za wimbo ambazo nilienda kuona ni tukio la mwaka wa Tukio la mwaka mpya Ama siku ya kwanza ya mwaka Nili tuliende tukaona nyimbo nyingi na pia tukaona vilipuzi ambavyo vilikuwa vimeekwa kushurehekea mwaka mpya na nilipenda sana Ningependa kufanya tena kuwenda kununua tikiti hizo.

Napendelea tathmini za kazi kwa sababu hunipa nafasi ya kujua ni wapi nimefanikiwa na ni wapi ni naitaji kujiboresha. Tathmini za kazi hunifanya nijisikie motisha zaidi kufanya kazi kwa bidii na kuhakikisha matokeo yangu yanakithi matarajio. Wakati mwengine tathmini hunifanya nijisikie wasiwasiki kidogo, hasa pale ninapokua sijajipanga vizuri. Lakini pia hunisaidia kujirekebisha mapema napenda tathmini zinazojengwa kwa usawa na heshima ambapo watu hupata maoni na dhahiri na ya kujenga badala ya lawama zisizo na msingi. Kwa ujumla, tathmini za kazi jufanya nionekane kama sehemu ya ukuwaji binafsi na hunisaidia kufanikisha malengo yangu ya kazi kwa ufanisi mkubwa.

Malengo yangu ya kazi ni kuhakikisha ninapata mapato ya ziada yanayonisaidia kimaisha kama vile kupata kipato cha ziada ambacho kiitaniwezesha kuwa na usalama wa kifedha bila kujitegemia kila wakati. Pia malengo yangu ni kufanya kazi kwa bidii na ufanisi ili mapato ninayoyapata yakidhi mahitaji yangu ya kila siku na yale ya familia bila usumbufu. Kupitia kazi hii nataka kujenga msingi dhabiti wakifedha ambao utanisaidia kuanzisha na kuendesha biashara yangu mwenyewe siku zijazo. Malengo haya pia niya kuhakikisha kuwa Si lazima nitegemee wengine kwa kila kitu bali niweze kudhibiti kipato chango na maendeleo yangu binafsi Kwa jumla, malengo yangu ni kuchanganya kazi za sasa na uwekezaji Wabadaae ili kupata uhuru wa kifedha na maendeleo endelevu maishani mwangu.

Mimi hujaribu kunywa maji mara nyingi kila siku. Angalau vikombe vinne hadi sita wakati wa mchana na jioni. Hii hufanya mwili wangu uwe na unyevu. Na hunisaidia kushughulikia kazi za kila siku bila kuchoka haraka. Mara nyingine huongeza kunywa maji hadi pale ninapohisi kiu au kufanya mazoezi ya mwili ili kuepuka kupoteza maji mwilini. Kunywa maji mara kwa mara hunisaidia pia kuendelea kuwa na afya nzuri. Na ngozi na nzuri na mfumo wa meng'enyo wa chakula. Kwa ujumla, ninafanya jitihada kuhakikisha kuwa mwili wangu. Unapata maji ya kutosha kila siku. Ili niweze kufanya kazi kwa ufanisi na kwa afya njema.

Ninachopenda zaidi kuhusu shirika langu ni mazingira ya kazi tulivu yanayoniwezesha kufanya majukumu yangu bila shinikizo lisilo lazima. Shirika langu linanipa nafasi ya kufanya kazi nikiwa nyumbani jambo linalonisaidia kupanga muda wangu vizuri na kuongeza ufanisi kazini. Napenda pia namna ambavyo kuna mawasiliano ya naya heshima katika kati ya wafanyikazi Hali inayojenga ushirikiano na uwelewano mzuri shirika lina thamini juhudi za mtu binafsi na hunipa motisha ya kujituma zaidi katika kazi zangu za kila siku Pia napenda utamaduni kwa kusaidiana na kushirikiana ambao unafanya kazi iwe rahisi pia na yenye kurithisha. Kwa ujumla, shirika langu hunipa mazingira yanayo hunisaidia kukua kitaaluma na kibinafsi.

Ninawasiliana na wafanyi kazi wenzangu kwa njia ya simu pale ninapo hitajika kuzungumza kwa haraka. Ama pale ambapo kuna ufafanuzi ambao unahitajika papo hapo. Pia mimi hutumia barua pepe kwa mawasiliano rasmi. Kutuma taarifa muhimu pia na kufuatilia maendeleo ya kazi kwa maandishi yaliyo wazi. Vyombo vya kidigitali hunisaidia kushirikiana nao kwa urahisi. Asa katika kupanga kazi, kubadilishana nyaraka na kutoa mrejesho kwa kazi. Mitandao ya mawasiliano ya kikazi pia hutumika kuimarisha ushirikiano na kuhakikisha kila mmoja anapata taarifa zinazohusu majukumu yake. Kwa kutumia njia hizi kwa pamoja mawasiliano yanakua rahisi, yanakua pia wazi na yanasaidia kazi kukamilika kwa ufanisi.

Kusubiri kwenye mstari hunieka kwenye hali ya subira na pia hunifundisha jinsi ya kuthibiti wakati wangu bila kuchanganyikiwa. Mara nyingi mimi uhisi hofu kwa sababu haswa pale mstari inakuwa mrefu na kuwa na hofu ya kuchelewa. Lakini napendelea kutumia muda huo kufikiri mambo muhimu wao kupanga pia ratiba yangu. Kusubiri pia hunifundisha kuheshimu wengine kwani kila moja anapasa kusubiri kwa utaratibu na bila kushinikiza Mara nyingine mi huhisi huo uchovu kidogo lakini hisia ya kumalizia atua kwa mpangilio inaoleta kuridhika ndani ya moyo wangu Kwa ujumla, kusubiri kwenye mstari ni changamoto kidogo Lakini pia ni fursa ya kujifunza, uvumilivu, nidhamu na heshima kwa watu wengine.

Ndiyo, napenda sana kula popcorni kwa sababu nitamu laini na hufurahisha pia kila wakati ninapoikula. Popcorni pia unipa hisia ya furaha na burudani ya saa nikiwa na filamu au michezo na kunifanya nijisikie mtulivu na mwenye raha. Napenda aina mbalimbali za popcorni Lakini hasa ile yenye chumvi kidogo au yenye ladha ya kiasili sana yenye haizidi kwa uzito tumboni Kuonja popcorni unifanya niwe na hamu ya kuendelea kula kidogo kidogo bila haraka na pia hunisaidia kupumzika baada ya shuguli nzito Kwa ujumla, popcorn ni chakula na ukitafunio ambacho kina nifuraisha sana na ufanya muda wangu wa burudani uwe wa kipekee.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma na kuangalia mafunzo kupitia mtandao kwa sababu inanipa uhuru wakujifunza kwa wakati wangu mwenye mara nyingi mimi hujifunza kwa vitendo. Nikijaribu kile ninachojifunza ili kukielewa kwa undani na kukikumbuka kwa urahisi. Pia napenda kujifunza kupitia mazungumuzo na watu wengine, kusakiliza uzoefu wao na kuuliza maswali pale ninapohitaji ufafanuzi. Kujifunza hatua kwa hatua, hunifanya pia nisione presha, nisione shinikizo kubwa na hunisaidia kufurahia mchakato wakupata maarifa mapya. Kwa ujumla, napenda kujifunza kwa njia, zinazo nifanya nijihisi huru nikiwa na shauku na nikiwa na nafasi ya kukuza uwezo wangu kibinafsi.

Ndiyo napenda kulima bustani kwa sababu hunipa utulivu wa akili na hunifanya pia nijiskie karibu zaidi na mazingira ya asili. Kulima bustani pia hunipa furaha ya kuona mimea ikikuwa kwataratibu na juhudi zangu mwenyewe jambo li na lonipa kurithika moyoni. Pia unisaidia kubumzisha akili baada ya kazi nyingi na unipa muda wa kufikiri kwa utulivu bila msongu wa mawazo. Bustani pia unifanya nijifunze uvumilivu kwa sababu mimea ulitaji muda uangalizi na bidili ikue vizuri. Zaidi ya hayo kulima bustani unisaidia kiaafia kwa kunipea mazuezi mepesi ya mwili na pia hewa safi.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi upumzika kidogo ili kuondoa uchovu wa kazi za asubuhi na kurudisha nguvu za mwili wa za mwili na za akili. Mara nyingi mimi uchukua muda wa kukunywa kinywaji kama chai au maji na kula kitafuniyo kidogo ili kurejesha ni shati yangu. Pia mimi upenda kutumia muda huu kuzungumza na kwa kirafiki na wenzangu au kushirikiana katika mambo madogo ya burudani ili kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine mimi utumia mapumziko haya kusoma habari fupi au kuangalia taarifa muhimu zenye simu kwenye simu yangu bila shinikizo lolote. Kwa jumla mapumziko ya mchana unisaidia kuwa na umakini zaidi kuongeza ufanisi wa kazi na unipaisia ya utulivu na furaha kidogo katika siku za kazi.

Nam naji kinga na jua kali kwa kutumia njia katha ambazo usaidia kulinda ngozi na mwili wangu mara nyingi mimi uva kofia ya jua ili kulinda uso wangu hasa wakati wa mchana ambapo jua linanguvu nyingi. Pia napena kufa nguwo nyepesi, zenye rangi nyepesi ambazo, huzuia mwili kushika joto nyingi na unisaidia kuwa na baridi kidogo. Ninatumia pia kinyuaji, natumia pia mafuta ya kuzuhia ngozi isije ikaaribika kwenye sehemu zenye ngozi wazi kama mkono uso ili kuzuhia uharibifu. Wakati muingine mimi upata kivuli au kuka chini ya muti pale au paani ili kupumzika mbali na jua kupata ili kuzuia jua izinichome moja kwa moja. Kujumla njia hizi ufanya njijisikia salama, mutulivu na nzuri na inajiki inanikenga kutokana na jua kali.

Sherehe yangu ambayo ninapendezwa sana nayo zaidi ni sherehe ya krismasi, kwa sababu inaihusisha familia nzima kuungana pamoja, kushirikiana chakula na kusherehekea kwa furaha. Ninapenda pia sherehe hizi kwa sababu zinanipa nafasi ya kupumzika baada ya mwaka mzima wa shughuli nyingi. Krisimasi pia hunifanya nijisikie furaha mwenye ushikamano wa kifamilia na kushukuru kwa baraka. Nilizopatana nazo mwaka mzima. Sherehe pia hunifanya nijisikie karibu na familia yangu na marafiki kushirikia na kwa upendo na kuunda kumbu kumbu nzuri zisizosahaulika. Kwa ujumla sherehe ya krisimasi ni kipindi ninachokipenda sana kwa sababu kinachanganya furaha, upendo na utulivu wa moyo.

Mfanyibiashara bora ambaye namjua ni Elon Musk. Napenda sana mtu huyu kwa sababu ana mawazo mapya ubunifu mkubwa na haogopi kuchukua atari ili kufanikisha malengo yake. Kitu cha ajabu alichokifanya ni kuanzisha kampuni kadhaa ambazo zimebadilisha sekta tofauti kama vile Tesla ya magari ya umeme na SpaceX. Ambayo ni ya anga za juu hii inadhibitisha jinsi anavyoweza kuona fursa ambapo wengine hawana matumaini najifunza kutokana kwake umuhimu wa kufuata doto zangu kwa bidii na kuwa mvumilivu na kutokata tamaa licha ya tengamoto kubwa zinazokumba biashara pia uniwazia kuwa mbunifu na kujaribu mbinu mpya ni njia ya kufanikisha malengo makubwa kuhusu jinsi anavofanya biashara naisi kwamba ni mtu wa maono makubwa na anayejua kusimamia raslimali na timu zake kwa ufanisi Anapanga kwa umakini pia na kuchukua hatua makini na anajua pia kushindwa ni sehemu ya mafanikio Kwa ujumla napata kuwa Elon Musk ni mfano wa watu anayesaidikika kwenye mwenye ushawishi mkubwa na ambaye uhamasisha wengine kufuata ndoto zao kwa bidii na uvumilivu.

Napenda kusoma vitabu vya kihistoria hasa zile ambazo zinahusu matukio ya zamani na za kweli. Na ninapenda kujua mambo ambayo watu walifanya kitambo. Jinsi walivyokabiliana na changamoto zao na matokeo ya maamuzi yao. Vitabu hivi hunisaidia kuelewa historia ya binadamu, tamaduni za kale na mabadiliko yanayotokea katika jamii mbali mbali. Mara nyingine, vinanipa hisia ya kushangaa au hata kuogofya kidogo pale ninapojua jinsi hali ilikuwa ngumu kwa wakati huo. Kupitia historia hii pia napata maarifa ya dhamani na funzo la jinsi ya kukabiliana na changamoto katika maisha ya sasa. Kwa ujumla, vitabu vya historia ya kweli ni vya kuvutia. Vinanifundisha na kunifanya njisikie karibu na maisha ya zamani.

Mimi hutumia wifi kwa zaidi ya muda mwingi hasa nikiwa nyumbani kwani inaraisisha kufanya kazi kutazama video na kujivinjari mtandao bila kutumia pesa ama data nyingi kwa simu Hata hivyo, pale wifi inapokosekana au nikiwa nje inabidi nitumie data ya simu ini kuendelea na mawasiliano, kazi na kufikia taarifa muhimu. Kwa kawaida, nikiwa nyumbani na kwenye maeneo yenye wifi dhabiti, napenda kutumia wifi ili kuepuka gharama ya data na kupata muunganisho dhabiti zaidi. Kwa upande mwengine data ya simu ni muhimu kwa kama msaada wa dharura pale ambapo wifi haiwezi kupatikana. Kwa jumla napenda wifi kwa muda mwingi lakini data ya simu inakua chaguo la muhimu wakati wa kuhitaji mtandao nje ya nyumba.

Ndio ninatumia simu kununua bidhaa baadhi ya vitu. Lakini si mara zote kwa sababu natumia simu kwa mambo mengi tofauti. Kwa mfano natumia mpesa ili kulipia huduma au kutuma pesa. Na pia mara nyingine kununua vitu mtandaoni kupitia programu au tofauti zinazokubali malipo ya simu. Simu yangu ni chombo muhimu kwa sababu inarahisisha kazi, inarahishisha pia ununuzi bila kuenda dukani. Hasa pale ninapokuwa na kazi nyingi ya nyumbani. Hata hivo, kila kitu ni kinachonunuliwa kwa simu, baadhi ya ununuzi bado hufanywa ana kwa ana pale madukani. Kwa ujumla, mi hutumia simu kurahisisha ununuzi na kunipa uhuru wa kupata huduma au bidhaa wakati wowote na popote pale nilipo.

Ndiyo, ninatumia mtandao wakijamii kama vile X, Facebooku na Instagramu kwa sababu zina nisaidia kuwasiliana na marafiki na jamaa, pia inajiburudisha na pia kusoma taarifa. Inaniwezesha, kusoma taarifa hii mbali mbali. Kupitia mitandao hii pia ninaweza kufuatilia mambo yanayo endelea. Nchi ya Kenya na pia duniani kwa ujumla. Jambo linalo niwezesha kuwa na habari za kisasa. Mara nyingine mimi hutumia pia kwa ajili ya burudani kama vile, kuona video, picha ama kushiriki maoni na wenzangu. Mitandao ya kijamii pia huniwezesha kushirikiana kwenye miradi au mizungumzo muhimu, hasa pale nikiwa mbali na watu wengine. Kwa ujumla, mitandao hii ni chombo muhimu katika maisha yangu ya kila siku kwa mawasiliano, habari na pia burudani.

Ndio, napenda mvua sana kwa sababu hunifanya nijisikie mtulivu, wandani na hunipa pia nafasi ya kupumzika baada ya shuguli nyingi za siku. Sauti ya mvua ikinyesha inapokuwa juu ya pa au juu ya majani ya miti unifanya niwe na hisia ya amani na utulivu. Na wakati mVua inanyesha mchana au jioni, hufanya mandhari na mazingira yangu yawe ya kuvutia na inafanya rangi iwe safi na harufu ya udongo wa mvua hunifanya nijisikie karibu na asili Zaidi ya hayo, mvua pia hufanya hali ya hewa kuwa baridi kidogo Jambo linalo nifanya nijisikie raha ni kuongeza hamu ya kufanya shughuli zangu kwa utulivu ndani ya nyumba kama kusoma kitabu, kusikiliza muziki ya utulivu au hata kufikiri na kwenye kwa utulivu kuhusu maisha yangu ya binafsi na kazi yangu Hivyo mvua ni jambo ambalo, si tu la kufurahisha macho bali ni la kupumzisha akili na moyo wangu kwa ujumla.

Tunda ninalopendezwa nalo zaidi nitofaa kwa sababu lina ladha tamu lina ladha tamu pia na linanipa nguvu pale ninapolikula. Napenda pia tofaa kwa sababu nirahisi kukula, ni la laini na ni vyema kwa mwili kwa sababu hunifanya nijisikie mzima bila kuchoka. Mara nyingine napenda kula tofaa kama kitafunio au kuchanganya kwenye saladi, jambo ambalo linaongeza ladha na utamu wa chakula. Kwa jumla tofaa ni tunda ambalo linanifurahisha na linanisaidia kwa afya njema na linanipa furaha kila ninapolikula.

Kila siko mimi utumia programu mbali mbali kwenye simu yangu hasa zile za kijamii kama vile Instagramu na Facebooku. Programu hizi utumia, uzitumia kwa ajili zinaniburudisha na zina nashirikiana na marafiki na familia pia. Na pia naeza kufuatilia tarifa za andani na za kimataifa. Pia utumia baadhi ya programu za mawasiliano rasmi kama baruwa pepe ama whatsappu ili kufanya kazi ya mawasiliano iwe ya haraka na wenzangu. Zaidi ayo programu hizi ufanya iwe raisi kufuwata mambo yanayofanyika katika jamii na duniani kwa ujumla bila kuwa na usombufu wa kusafiri au kutafuta tarifa kwa njia nyingine. Kwa jumla programu hizi ni sahemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku kwani ufanya mwasiliano burudani na kupata habari kuwa zenye uraisi sana.

Napenda kuandika zaidi kuliko kuongea kwa sababu, kuandika hunipa muda ya kufikiria kwa utulivu na kupanga mawazo yangu vizuri kabla ya kuyaeleza. Kupitia kuandika pia naweza kueleza hisia na mawazo yangu kwa uwazi zaidi bila haraka au shinikizo. Kuandika pia hunifa fursa ya kujisikia uhuru wa kujieleza. Hasa pale ambapo kuongea ana kwa ana kungeweza kunifanya nijisikie na wasiwasikidogo. Zaidi ya hayo maandishi hubaki kama kumbu kumbu ambayo mtu anaweza kurejea baadaye kwa urahisi. Kwa jumla kuandika hunipa urahisi utulivu na njia bora zaidi ya kuwasiliana kuliko kuongea.

Natumia kompyuta kwa sababu kadhaa lakini hasaa kwa kufanya kazi kwani inanisaidia kupanga, kupanga taarifa na kumalizia majukumu yangu ya kila siku kwa ufanisi. Pia naitumia kwa burudani kama kuangalia video, kusikiliza muziki au kufuata mambo mbalimbali yenye hufanyika duniani. Unapata kuwa tarakilishi hunisaidia pia kupata taarifa haraka, kujifunza mambo mapya na kushirikiani na wenzangu kwa njia ya mtandao. Zaidi ya hayo ni chombo muhimu kinachonifanya niwe na urahisi katika kazi ya maisha ya kila siku. Kwani ninaweza pia kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Kwa jumla, tarakilishi am kompyuta ni chombo changu cha kila siku ambacho kinanisaidia kazi burudani na kupata maarifa.

Mara nyingi mimi hucheza na marafiki zangu wakaribu, hasa pale tunapopata muda wakupumzika pamoja. Wakati mwingine hucheza michezo ya video au michezo ya nje kama mazoezi au matembezi kwa pamoja nao. Kucheza na marafiki pia hunipa furaha na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha mahusiano yetu pia. Kucheza pamoja hutupa nafasi ya ushirikiano, kucheka na kufurahia muda wetu bila shinikizo za kazi au majukumu mengine.

Ndiyo, ninapenda sana muziki wa jadi kwa sababu unaniguza moyo na unanikumbusha tamaduni na asili za jamii zetu. Muziki wa jadi pia una ujumbe mzito, unaofundisha maadili, kihistoria na maisha ya watu wa zamani. Napendelea pia ala za jadi na midundo yake kwa sababu hunipa hisia za utulivu, furaha na mshikamano wa kijamii. Kwa ujumla, muziki wa jadi ni sehemu muhimu ya tamaduni zetu na ninaufurahia sana.

Ili kujitunza mimi hufanya mambo kadhaa yanayohakikisha mwili wangu na akili zangu zinabaki vizuri. Kwanza ninahakikisha nakula chakula chenye lishe bora ikiwa ni pamoja na mboga, matunda na vyakula tu vinavyonipa nguvu za mwili. Pili mimi hufanya mazoezi mara kwa mara. Kama kutembea, kutembea kukwea milima midogo na mazoezi nyepesi nyumbani ili kuboresha afya na kuimarisha misuli. Pia mimi huwa na muda wa mapumziko wa kusoma na kufurahia burudani kidogo kidogo ili akili yangu ipate kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo zaidi ya hayo Ninahakikisha nimepata usingizi wa kutosha kila siku kwani usingizi mzuri ni muhimu kwa afya wa mwili na akili Kwa ujumla, mimi kujitunza ni mchangamniko wa kula vizuri, kufanya mazoezi, kupumzika na kuzingatia afya yangu kwa ujumla.

Ndio, ndio, napenda kuweka picha zangu mtandaoni ili watu waweze kunijua, lakini sifanyi hivyo mara kwa mara. Sipendi kuweka picha yangu, picha nyingi au kushiriki mambo yangu yote ya kibinafsi kwenye mtandao kwa sababu napenda kulinda faragha yangu. Huwa nachagua kwa makini ni picha gani na ni wakati gani wakuziweka mtandao. Kwa ujumla natumia mtandao wa kijamii kwa kiasi tu nikiwa na uwiano kati ya kujitambulisha na kulinda maisha yangu ya kibinafsi.

Mara nyingi mimi utumia wikendi kupumzika baada ya wiki mzima ya shughuli na kazi. Napenda kufanya mazoezi kama vile kupanda milima midogo na matembezi tu ili kuimarisha hafya yangu na kujiongeza nguvu. Pia na ujikosesha kufanya kazi nyingi wikendi kwa sababu napenda kutumia muda huu kupumzika na kujirudisha nguvu zangu. Mara nyingine mimi utumia wikendi kwa burudani tu au kushirikiana na marafiki naam familia jambo ambalo linaongeza furaha na utulivu. Kwa ujumla wikendi ni muda wangu wa kupumzika, kufurahia maisha na kufanya shughuli zinazoongeza afya na furaha yangu pia.

Uwezo ambao ningipenda kuwa nao ni uwezo wakifedha. Kwa sababu najua uwezo huu utanisaidia kupunguza changamoto zaidi ninazo kutana nazo maishani. Pia hunipa uhuru zaidi wa kufanya maamuzi na kunirahisishia kukidhi maitaji yangu bila msongo wa mawazo. Uwezo wa kifedha pia unanipa nafasi ya kusaidia wengine kuekeza kwenye malengo yangu na kujenga maisha yenye utulivu zaidi. Pia nigependa kuwa na uwezo wa kutambua watu wanaonipenda kwa dhati na wanaonitakia mema ili nijue nani wakuamini na kushirikiana nae wakaribu uwezo huu pia ungenisaidia kuepuka usaliti na kuchugua mahusiano bora Pia kuishi kwa amani ya moyo Kwa jumla uwezo wa kifedha na uwezo wa kutambua watu wa kweli ungeleta mabadiliko makubwa katika maisha yangu.

Ndiyo, napenda sana, natamani sana kujua kupiga chombo cha muziki, hasa vyombo kama gitaa na piano, kwa sababu muziki unipa furaha na utulivu wa moyo, kwa sasa sijui kuvipiga vyombo hivyo. Hivyo, mihufurahia tu kusikiliza muziki na kuwatamani wengine wakipiga kwa ustadi. Hata hivyo, ninahamu kubwa kujifunza siku moja ili nipate uwezo huo na nijieleze kupitia muziki. Najua kuwa kujifunza kupiga chombo cha muziki, kunahitaji muda, subira na mazoezi. Lakini, ni jambo ambalo ningependa sana kulitimiza.

Kazi ambazo ambayo ninaidhamini zaidi ni kazi iliyoniachia inazonipea uhuru wa kufanya kazi kwa utulivu na kunipa nafasia ya kutumia ujuzi wangu na kunifanya nijisikie ninamchango wa maana Ninaidhamini kazi inayoniruhusu kujifunza kila siku kukua kitaaluma na kuboresha maisha yangu polepole Pia ninadhamini kazi inayo heshimu muda wangu afya yangu ya akili na kunipa uwiano mzuri kati ya kazi na maisha binafsi. Kwa ujumla, kazi bora kwangu ni ile inayonipa heshima utulivu na fursa ya kujijenga kwa muda mrefu.

Ndiyo, napenda sana kujifunza historia, hasa historia ya kale, kwa sababu hunivutia kuona jinsi watu wa zamani waliweza kufanya mambo ya ajabu na kujenga vitu vikubwa sana bila teknolojia kisasa. Kusoma historia hunifanya nithamini akili, ubunifu na bidii ya binadamu wa zamani. Pia, hunisaidia kuelewa jinsi dunia ilivyobadilika hatua kwa hatua. Na pia ni kwanini mambo yako namna yalivyo leo. Kwa jumla, historia hunipa maarifa, mshangao na heshi ma kubwa kwa kazi na maisha ya watu waliotutangulia.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa. Naitumia kuwasiliana na marafiki, familia na wenzangu kupitia simu ujumbe mfupi na mitandao ya kijamii Pia ninaitumia kusoma habari kufuatilia mambo yanaoendolea nchini na duniani na pia kujifunza vitu vipya mtandaoni Zaidi ya hayo mimi hutumia simu kwa burudani kama kusikiliza muziki au kuangalia video wakati wakupumzika. Kwa ujumla, simu ni kifaa muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku kwa mawasiliano na kwa taarifa na pia kwa burudani.

Mafanikio ni niliyo ya patakazini ni kueza kukamilisha majukumu yangu kwa ufanisi na kwa wakati licha ya changamoto mbali mbali. Nimefanikiwa pia kujifunza ujuzi mpya ambao umenisaidia pia kuboresha ubora wa kazi yangu na kuongeza kujiamini. Pia nimefanikiwa kujenga nidhamu ya kazi hasa kufanya kazi kwa kujitegemia na kusimamia muda wangu vizuri. Mafanikio haya yamenisaidia pia kupata uzoefu wa maana, kukuza uwezo wangu, kitaaluma na kunipa motisha na kuendelea kujitahidi zaidi katika kazi yangu.

Ndiyo, ndiyo nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe ya kusambaza a bidhaa za chakula cha ng'ombe. Nimevutiwa sana na biashara hii kwa sababu ina mahitaji ya kudumu na inaweza kusaidia wafugaji kupata chakura bora kwa mifugo yao. Nimekuwa nikifikiria kuifanya kwa muda lakini changamoto kubwa nimekua nimepata ni pesa za kuanzisha biashara hiyo. Bila mtaji wa kutosha inakuwa ni vigumu kununuwa bidhaa hizi kwa wingi na kupanga usafirishaji na kuendesha biashara kwa ufanishi Hatha hivyo bado nina matumaini kuwa siku moja nilapata furusa au rasilimali zitakazo niruhusu kuwanzisha na kukuza biashara hiyo.

Napenda kucheza michezo, na pia napenda kutazama pia. Kuhusu mpira wa miguu, nina uwezo wa kucheza kidogo, ingawa. Siwezi kucheza kwa kiwango cha wataalamu wa mchezo huo. Kutazama michezo, hunisaidia kujifunza mbinu, kuelewa mchezo vizuri zaidi na kufurahia. Ushindani unaokuwepo kwa sababu hiyo. Hata kama sipigi mpira kwa ustadi mkubwa napata furaha kubwa zaidi kwa kuangalia michezo na kujifunza kutokana na wachezaji wazuri.

Mimi hukata nyewele yangu mara kwa mara kulingana na hali na muda Lakini kwa kawaida mimi ufanya hivyo mara moja kwa mwezi ili nijesikia nipo nadhifu na ndiyo Wakati mwingine nikihisi nyewele zimekua sana au zinanipa usumbufu Ninaweza kuzikata mapema kidogo Kwa ujumla napenda kujiweka katika hali safi nadhifu bila kulazimisha ratiba kali sana Napenda sana kuweka nywele iwe kwenye wastan si kubwa na si ndogo na pia ninapoenda kunyoa mimi sipendi kunyoa kabisa Sipendi kunyoa nywele kabisa Napenda kuziweka kwenye wastani kidogo tu.

Wakati wa baridi kali mimi hupenda kuvaa nguo nzito ambazo hunilinda dhidi ya baridi na pia hunisaidia kuzuia magonjwa yanaweza kuja kutokana na hali ya hiyo ya hewa. Pia napenda kula vyakula vya moto na kuepuka vyakula vya baridi ili mwili ubaki na joto. Zaidi ya hayo, mimi hupenda kunywa chai moto kwa sababu hunipa joto la ndani na hunifanya pia nijisikie vizuri zaidi. Kwa jumla, ninahitaji kujilinda na baridi, kutokana na baridi kwa kuvaa vizuri, kula chakula cha moto na pia kujipa muda wa kupumzika ili kubaki na afya njema. Na pia kama ni kuoga napenda kutumia maji yenye moto Si moto sana lakini maji yenye moto ya wastani ili kuzuia mwili kupata baridi ya saa wakati wa asubuhi.

Hapana, sipendi kutembea msituni nikiwa pekee yangu. Naweza kutembea msituni tukiwa na marafiki, au wakati tunafanya mazoezi tukiwa watu wengi, kwa sababu ninajiskia salama zaidi. Kutambea msituni peke yangu, sipendi kabisa. Kwa sababu, ya maswala ya usalama. Pia, sipendi kutembea usiku, na penda kutembea mchana, wakati kuna watu na kuna mwanga wa kutosha mle msituni. Kwa ujumla na penda matembezi yalio salama yenye watu na yanayofanyika wakati wa mchana Nimewahi tembea Si kwa msituni Lakini nimewahi tembea kwenye msitu wa kilimambogo na pia msitu wa mlima wa Kenya Tuliweza kutembea msituni kupanda mlima Tulipitia katikati ya msitu Tuka fika mahali ambapo miti ni chache na mahali kwenye baridi Kulikuwa na usalama kwa kuwa tulikuwa wengi Wakati wote tunafanya kutembea msituni Tunakuwa tuko wengi ili usalama uweze kuwa wakutosha.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu yakitokea na kuleta faida au msaada kwa wengine. Pia motisha huja ninapopata pongezi kutoka kwa wenzangu viongozi wangu kwa kazi nzuri nilioifanya. Kupata changamoto mpya kazini na kuzitatua pia unipa hamasa na ya kujifunza zaidi kuboresha uzuzu wangu zaidi ya hayo. Malengo yagu ya kibinafsi kama kupata uhuru wa kifedha au kujenga biashara yangu baadae hunipa sababu ya kufanya kazi kwa bidii kila siku kwa ujumla motisha kazini inatokea pale ninapojua kazi yangu ina maana inathaminiwa na inanisogeza karibu na malengo yangu ya maisha.

Na wakaribisha wafanya kazi wapya kwanjia ya heshima na ukarimu ili wahisi wanakaribishwa kwa sehemu ya timu. Kwa kawaida naanza kusema maneno kama karibu ama furahia kuungana nasi. Kisha mara nyingine ninaeleza sehemu za ofisi, kuonyesha mahali pakukaa ama kutoa muongozo mdogo kuhusu utaratibu za kazi. Pia mimi hujaribu kuwapa hisia ya ushirikiano kwa kuzungumza nao kwa urahisi na kuwajali ili waone kuwa sehemu hii ni salama na ya kirafiki kwa ujumla na wakaribisha ukaribisho huu unalenga kufanya wafanyi kazi wapya wajisikie vizuri na waendelee kujifunza haraka na kuanza kazi kwa motisha na kwa furaha.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kuwa mwenye nidhamu na kupanga mda wake vyema katika maisha yake ya kila siku. Ni muhimu pia kushirikiana na wengine kwa heshima na kutambua thamani ya ushirikiano katika kufanikisha malengo. Pia ningemshauri kujifunza kila siku kujaribu mambo mapya na kuwa na subira pale changamoto zinazo zinapojitokeza kwa hilo husaidia kuwa kukua binafsi na kitaaluma. Zaidi ya hayo ningemshauri kuthamini afya yake kula chakula chenye lishe bora kufanya mazoezi na kupumzika pia ipasavyo. Kwa ujumla ushauri wangu ungehimiza maisha yake na mpangi yenye mpangilio hekima na utulivu ili mtu aweze kufanikisha malengo yake na kuwa mtu mwenye furaha.

Timu yangu ninayoipenda ya mpira ya mguu ni Asenali na nimeanza kuipenda tangu mwaka wa elfu mbili na nne. Nakumbuka mchezo wa kushangaza wa timu hii sasa katika mwaka huo wa elfu mbili na nene ambapo Asenali ilimaliza ligi ya uingereza ya mechi 34 kunradhi 38 bila kupoteza hata mechi moja. Jambo ambalo linivutia sana na kunifanya niwe shabiki wa kweli. Ninapenda pia baadhi ya wachezaji wa timu hii na mmoja wa mchezaji ambayo nawapenda sana ni bukayo saka kwa sababu ni mchezaji mwenye ujuzi mkubwa, ni mbunifu na hufanya tofauti kwenye uwanja. Kila mara timu yangu inaposhinda najisikia mwenye furaha kubwa zaidi moyo unaniruka na napenda kusherehekea pamoja na wapenzi wenzangu wa timu hiyo Kwa ujumla kuipenda Arsenal asenali ni kunanipa furaha mshangao wa michezo ya ajabu na mshikamano wa kijamii na wapenzi wengine wa timu.

Ninafanya mazoezi ya mwili mara tatu, hadi mara tano kwa wiki, kulingana na ratiba na muda wangu. Ninapenda kufanya mazoezi kila siku pale ninapokuwa na nafasi, kwani hunisaidia kuboresha afya, kuongeza nguvu, na pia kupunguza msongo wa mawazo. Hata kama siwezi kufanya, kila siku mimi huhakikisha ninaifanya angalau mara tatu kwa wiki, jambo linalonifanya niwe na utulivu wa mwili na akili. Kwa ujumla mazoezi ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku na hunisaidia sana kuwa na afya njema na nguvu za kufanya shoghuli nyingine.

Mimi huchaji kifaa changu mara kadhaa kila siku kwa sababu nakitumia kila siku kwa kawaida nakichaji mara kama tatu ama nne Mara ya kwanza ninapoamka, mara nyingine ninapokua kazini au nikitumia kifaa changu kwa muda mrefu pia nahakikisha kime kinachaji wakati ya pumzika na mara nyingine nikipumzika au nikitumia simu kwa muda mrefu hadi wapate napata kimeisha umeme. Kwa hivyo, kwa wasta ni kichaji kifaa changu takriban maratatu kila siku hili kuakikisha kinaendelea kufanya kazi bila kukoma. Kwa ujumla hii ni muhimu hili kifaa changu kisi kose nguvu wakati inapo kitaji kutumia kazi ama nikiwa naitaji kwenye burudani.

Napena kusikiliza mziki wa rumba mara nyingi hukua ni mziki mwenye utaratibu mzuri, mdundo wake pia hunifanya, nijisikie mutulivu na mwenye furaha. Lakini pia napenda kusikiliza mziki wa injili kusababu unanguvu za kiroho na hunipa amani ya ndani na kunisaidia kuimarisha imani yangu. Muziki huu pia hufanya ni pumzike, nijisikie mwenye furaha na hunipa motisha wakati wakufanya kazi au wakati wakupumzika Kwa ujumla, rumba na muziki wa njili ni aina ya muziki ambazo ni nazipendelea sana Kwa sababu zinanipa hisia nzuri, utulivu na nguvu ya kiroho.

Napenda sana ugali, hasa ukiunganisha na nyama iliyopikwa vizuri na viungo vyake vyote. Napenda kula chakula hiki nyumbani pale ambapo familia ipo pamoja kuna fanya chakula kiwe na furaha zaidi na kina nifanya nijiskie ni meshiba zaidi. Kabisa ugali huu unanivutia kwa sababu ladha yake ni tamu na viungo vinaongeza ladha na harufu nzuri na hufanya pia chakula kiwe chenye kuridhisha mwili na moyo pia. Na kumbuka mara ya kwaza ninapokila ugali na nyama hii ilikuwa nyumbani. Na ni familia yangu iliyonifundisha jinsi ya kufurahia chakula hiki kikubwa. Mara ya mwisho nilipokila ugali na nyama ilikuwa wiki chache zilizopita pale. Nilipokuwa nyumbani na familia. Na bado ladha yake inabaki moyoni mwangu. Kwa ujumla ugali na nyama yenye viungo vizuri ni chakula kinachopendeza sana na kwa sababu hunipa furaha nguvu na kuridhika pia sana.

Hekima niliyojifunza maishani ni kuwa mwenye subira na bidii huzaa matunda. Kwani kila jambo linalofanikiwa kwa muda na jitihada linakua na matokeo mazuri mwishowe. Pia nimejifunza kuwa kujifunza kutoka kwa wengine na kushirikiana, kusaidia kukua binafsi na kuepuka makosa ambayo wengine tayari washafanya. Nimejifunza pia kuwa kuthamini afya na mahusiano pia ni muhimu Kwani bila afya mzuri na marafiki au familia wanaokusaidia maisha yanaweza kuwa mangumu magumu Zaidi ya hayo hekima yangu ni kuwa kutotaka tamaa pale changamoto zinapojitokeza bali kutumia uzoefu huo kama somu la kuimarisha uwezo wa kukabiliana na maisha. Kwa ujumla hekima niliopata ni kuchanganya bidii, subra, uhusiano mzuri na kujifunza kila wakati ili kuishi maisha yenye maana na furaha.

Tabia ninazo zipenda kwa wengine ni ku ni ukweli heshima na mshikamano wa kweli napenda watu ambao wanaongea kwa uwazi na hawana hila kwa sababu iyo mimi ufanya nionekane wa onekane wa kuaminika na ni rahisi kushirikiana nao pia napenda watu wenye ukarimu na msaada wanaosaidia wengine bila kutarajia malipo kwani tabia hii uonyesha moyo wa huruma na upendo zaidi ya hayo napenda watu wenye subira na pia bidii ambao hawakatishwi tamaa na changamoto kwani hilo husaidia kuhunda husiano thabiti na wakuthibitisha pia kwa upande mwingine tabia ambazo sipendi ni ukweli wa ni uongo uvivu na kiburi kwa sababu tabia hizi huathiri ushirikiano na kufanya mahusiano ya kuwa magumu kwa ujumla napenda tabia zinazojenga amani uaminifu na mshikamano mzuri kati ya watu.

Napenda kuandika kwa kompyuta kuliko kuandika kwa mkono. Hii ni kwa sababu maandishi yangu ya mkono si mazuri sana. Na mara nyingi watu upata ugumu kusoma kile nilichoandika. Kuandika kwa kompyuta, pia unirahisisha kupanga mawazo yangu vizuri, kufanya marekibisho kwa urahisi, pia na kuakikisha maandishi yanakuwa wazi na yanayosomeka. Pia unifanya nifanye kazi ya haraka zaidi na kufanisi bila wasiwasi wa maandishi yasiyoeleweka. Kwa hivyo kuandika kwa kompyuta ndiyo chaguo langu kuliko kuandika kwa mkono.

Mimi hupata habari hasaa kupitia mitandao ya kijamii hususan kwenye mitandao wa X na pia Facebooku. Napena kutumia X kwa sababu hunisadia kufuatilia mambo yanayotokea kwa wakati halisi na kuona taarifa zinavyoibuka moja kwa moja. Pia mimi hutumia Facebook kuona habari, kuona mijadala na kutaarifa zinazoshirikiwa na watu mbalimbali. Kwa ujumla, mitandao ya kijamii ndio chanzo changu kikuu cha kupata habari na kufuatilia matukio yanayoendelea kwa haraka.

Kumbukumbu nzuri ninazozikumbuka kutoka utotoni, ni wakati nilipokuwa nikicheza na wenzangu shuleni ya msingi. Tulicheza michezo mingi ya kufurahisha, tukicheka, kushindana na kujenga urafiki mzuri. Nakumbuka pia, likizo ya familia pale ambapo tulikusanyika nyumbani, tukala pamoja, tukacheka na kushiriki hadithi za wazee. Kumbukumbu hizi zimenifanya nijisikie furaha na salama na bado ninapozifikiria Ninajisikia mtulivu na kuridhika pia. Kwa ujumla, utoto wangu ulikuwa wa furaha michezo na mahusiano mazuri ambayo bado yanabaki moyoni mwangu hadi wa leo.

Ili kuongeza uzalisha wangu, mihufanya mambo katha maalumu ama muhimu. Kwa kwanza ninapanga muda wangu vizuri na kuunda ratiba ya kazi, na kuhakikisha ninapata wakati wakufanya kila jukumu bila kuchelewa. Pili ninapanga vipao mbele vya kazi, nikaanza na mambo muhimu zaidi kabla ya mengine. Ili kuhakikisha na jitumia kwa ufanisi pia mimi huondoa vicho cheo vya usumbufu wakati wakufanya kazi kama simu au mtandao isio muhimu ili niweze kuzingatia kikamilifu kazi yangu zaidi hayo mimi hutumia mbinu ya kuandika mkumbu kumbu noti au kutumia kompita kusaidia kupanga na kufuatilia maendeleo ya kazi Kwajumla hufanya pia mipango kuzingatia vyipaombele na kuepuka usumbufu unisaidia pia kuangeza uzalishaji wangu kazini na kufanya kazi yangu pia iwe natija zaidi.

Kweli nikipata nafasi ya ningependa kucheza michezo ya ubao kwa sababu ni michezo inayoburudisha na pia husaidia kufikiria kwa kina Hata hivo kwa sasa imekua ngumu kidogo kwa sababu sina watu wa kucheza nao mara nyingi Pia mi hukosa kwa shirika wa kucheza kufanya nisipate nafasi ya kufurahia michezo ya ubao kwa ninayoipenda Lakini bado nina hamu na nikiwai kupata mtu wa kucheza na yeye Ningefuraia sana kucheza michezo ya ubao.